Napenda kusoma vitabu vya Kiswahili na kingereza. Sana sana vitabu vya hadithi. Kama vile tamthilia, riwaya na novella. Vitabu hivi hunisisimua na kunipa nguvu zaidi. Na huja na taharuki tofauti tofauti.

Kwa kawaida mimi hulala masaa manane, kama siku yangu haijakuwa na shughuli nyingi, lakini nikiwa na shughuli nyingi naweza nalala kwa masaa sita ama masaba. Ili kukabilina na kazi zilizopo.

Kinywaji cha baridi nipendacho ni sharubati ama soda nakunywa sharubati baada ya kazi nzito ama ninapopolea baada ya kazi. Mimi hunywa soda pamoja na marafiki zangu, familia, ndugu ama hata baada ya kazi ngumu. Soda ni tamu sana.

Kumbukumbu nzuri, kutoka utotoni, ni vile ambavyo tulikuwa tunacheza, upendo wa kitoto, upendo halisi, usio na ubaguzi, na vile vile kutojali tulikuwa tunaweza kucheza uchi, kuingia boma hii hadi kwingine, na sasa nitofauti sasa ukubwani.

Muda wa kazi ni muda wa kazi. Huwa najitahidi sana kufanya kazi zangu haraka haraka na kuhakikisha nimezimaliza kwa muda unaofaa. Mimi huanza na kazi nyepesi nyepesi ambazo zinaeza zikamalizika haraka kisha niende kwa kazi zingine nzito nzito.

Mimi hukaa ama kuishi na marafiki wapya kama marafiki wa zamani. Mimi huwaonyesha upendo na hutia jitihada katika urafiki yetu ili iwe na latha. Vile vile mimi huwa mstari wa mbele wa kuwasaidia na kuwaelekeza mahali ninapoweza.

Natumia muda wangu wa mwisho vizuri. Muda huo nautumianga kupumzika na kudurusu mambo ambayo sikuwa nimefanya ama nilikuwa nimefanya vibaya hapo awali. Muda wangu wa mwisho huwa ni wa kupolea na kungojea siku nyingine ama jambo jingine linalofuata. Muda wa mwisho huwa ni wa kupumzika.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi hukaa kimya, mimi sipendi mgogoro napenda amani, kwa hivo wakati mtu anajibizana na mimi kwa ukali ama ananikimbiza, huwa natafuta usalama wangu na baada ya kuipata mimi hukaa kimya. Baada ya muda ama masiku na angalia nini inaleta mgogoro na naisuluhisha na huyo mtu.

Anafanya kazi nzuri wakati wa asubui na mapema kabisa. Kazi zangu haziendelei vizuri wakati wa mchana wa jua kali vile vile jioni naweza fanya kazi nzuri. Ila kama ni kazi ya kusoma naeza zifanya saa nzuri kabisa wakati wa usiku wala sio wakati wa mchana.

La singependa kurudi ujana kwa sababu ningali kijana, sijaona ubaya wowote wa kua kijana. Ujana kuna furaha tele, kuna mafunzo tele, kuna vitu mingi za kuchangamsha na kusisimua. Ningependa kuwa mtoto tena nicheze kama zamani.

Naweka nenosiri zangu kwa mnyamavu na kutowaambia watu na vile vile kutopeleka watu ambapo pana nenosiri ama kutotangamana na watu wanaotaka kujua nenosiri zangu kila siku.

Naam nimewai kuona bahari, nimewai kuona bara hindi, bahari ina mandhari mema, kuna watu wa aina mbalimbali, kuna wazungu, kuna wafrika, na vile vile kuna shuguli mbalimbali zinazo tukianga uko baharini.

Huwa napenda sana kusoma habari za mtandao wala sio za gazeti. Mtandao habari zake si ghali kama vile za gazeti. Na vile vile kuifadhi habari hizo na kuangalia baadaye huwa ni rahisi kuliko zile za gazeti.

Najenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa kuwaongelesha mara kwa mara ama kukua na mawasiliano na mara kwa mara vile vile kuwatendea matendo mema yasiyo wakera na kufanya kazi zangu kwa wakati uliofaa ili nisiwahujumu katika kazi zao na katika kazi ya ujumla ya kampuni.

Mimi hupenda harufu nyingi tu, napenda harufu ya mavazi mapya, harufu ya chakula, harufu ya sabuni nyingine, harufu ya maua mengine kama vile waridi, vile vile napenda harufu ya binadamu na harufu ya mazingira na ya hewa safi.

Ili kushirikiana timu, mimi hufanya linalo nipasa kuwa kwa timu. Kama kusaidia timu kwa kazi za timu kucheza kuwa mchangamfu kuwa na watu wamoja kwa wakati wote kuwa na mawasiliano mema na wanatimu wenzangu.

Nina malengo kadha wa kadha katika kazi yangu, nina lengo ya kuwaleta watu pamoja, kuzidisha mawasiliano mema katika kazi na vile vile kusaidia jamii kupitia kazi yangu, nina malengo ya kukuza na kupevusha kampuni ambayo naifanyia kazi, na kuwa mtu mwema, daima maishani mwangu na katika kazi yangu.

Kutoka dirishani mwangu, naweza ona ndege wakipaa angani, naweza ona mimea tofauti tofauti na nyasi, naweza ona kuna jua na kuna mawingu katika anga, upepo umetulia kabisa na vile vile naweza ona aila zangu pamoja na watoto wakicheza ugani.

Naam, nimejaribu kujifunza kupiga gitaa ila sikufaulu kwa sababu sikujua kupiga gitaa vizuri na mwalimu wangu hakuwa mahiri. Nigependa kujifuza kupiga zana zingine za muziki kama vile piano, ngoma na kadhalika. Ngoma hunibamba sana.

Ningependa kutembelea New York City, nchini Amerikani kutazama jinsi walivyo jienga nyumba zao, teknolojia, magari yao mapya na vile vile kutangamana na watu weusi pamoja na watu weupe na kuona jinsi Amerekani hua na watu wa huko wanavyofanya vitu vyao.

Napenda kunywa chai asubuhi mara nyingi. Chai unipa motisha ya kuanza siku kwa ushujaa na kwa nguvu. Chai vile vile ni rahisi kukipata na kukitayarisha. Upendo wangu wa chai umetokana na kuzaliwa kwa nyumba ambao watu walipenda kunywa chai.

Ni nadra sana niwe na wakati wa wasiwasi, ila wakati wa wasiwasi unapo nipata, mimi hutangamana na watu wengine na kuelezea wasiwasi yangu. Vilevile mimi huchunguza na kutaka kujua kiini cha kitu kinachonipa wasiwasi, nachukua pia hiyo fursa hiyo kusoma na kuomba hili wasiwasi hilo liondoke.

Maoni hulingana na nani analitoa, analitoa vipi wakati upi. Kama ni maoni mazuri, mimi uyapokea kwa furaha. Lakini maoni mabaya, mimi sipendi kupokea. Sipendi kukoselewa, mimi napenda kujikosoa mwenyewe wala. Sipendangi maoni za watu sana katika kazi zangu.

Ninapotaka kustarehe ni hukusanya marafiki zangu, tukaenda mahali patulivu ama tukaenda katika tamasha la sanaa ama za muziki, tuka kunywa, tukapiga gumzo, tuka densi, vile vile naeza kukaa chini kusoma kitabu ama kutazama filamu niipendayo, ipendayo.

Napenda sana ama kuhithamini ualimu, kwa sababu ya nafasi ya walimu katika taifa na katika dunia mzima. Pasipo na walimu dunia hainge kuwa mahali ilipo sahii. Ata teknolojia na mifumo zingine hazingefikia mahala hapa pasipo na walimu. Walimu ni kigezo na nguzo kuu katika jamii.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwanabiashara, kufanya biashara kubwa kubwa na kusaidia jamii katika kujenga vitu tofauti tofauti na kutengenezea vitu vilivyo vya teknolojia yakisasa na kuimarisha uchumi wa inchi kwa jumla.

Naam, naifadhi vitu vya thamani, nikinunua kitu cha thamani kama vile simu, tarakilishi, vifaa vya kulima ama viti na vitu vinginevyo, mimi huvihifadhi kwa makini sana.

Napenda kusoma maoni mtandaoni hasa katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Maoni ya watu mbali mbali hufundisha, huchangamsha, vile vile hukejeli maoni tofauti tofauti. Mimi sipendi kuandika maoni ila napenda kusoma maoni yaliyoandikwa na wenzangu kwenye mtandao.

Napenda chumba cha kulala kwa sababu ni chumba cha mapumziko. Baada ya kazi ndefu ya siku, mimi hukaa hapo na kutulia. Pasipo kusumbuliwa na mtu yeyote. Chumba hiki hunipa utulivu na hunifurahisha sana.

Napenda kula ugali, sipendi kula wali, na kula ugali mara sita kwa siku, sana sana masaa ya usiku kabla nilale, ninadra sana nile wali kwa sababu sirahisi kupata wali sehemu hii ya nchi yetu.

Napenda kushiriki ama kujaribu michezo mbali mbali, mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa gofu, huwa napenda kukitazama katika runinga ama katika mtandao, ni mchezo ambao hunifurahisha sana kuitazama na wafikiri na inaeza kuwa tamu nikiicheza.

Napenda harufu ya nguo mpya, harufu ya rangi fulani, harufu ya maua, harufu ya binadamu, harufu ya chakula, harufu ya maua kama vile waridi, na harufu zingine za kila aina, za vitu vipya kama vile viti, mbao na kadhalika.

Shuguli zangu za kupendeza ni kusoma, kusoma mambo mpya, kusaidia jamii na kujikuza kuwa bora sana katika jamii. Vile vile napenda kusoma mambo ya teknolojia, mambo ya falsaha na dini. Napenda sana shuguli hizi.

Nashughulikia kazi za dharura kwa kutojitia hofu, vile vile nashughulikia kazi hizi kwa kwanza na sehemu zao nyepesi ili nisiboeke, ila sipendi kazi za dharura sana, napenda kuwa na mpangilio maalumu za kumaliza kazi yangu mapema, pasipo kuwa na dharura yoyote.

Na hifadhi pesa kwa benki kwa simu na vile vile kuweka tu nyumbani mwangu fedha zingine mimi huhifadhi kwa kuekeza kwa biashara mbalimbali, biashara ya nguo, biashara ya shamba, na vile vile kwa kununua nunua wanyama wa nyumbani.

Safari zangu za kila siku hujumuisha kutumia gari, pikipiki na vile vile kutembea kwa miguu. Mimi hutumia gari nikienda kwa safari ndefu na pikipiki nikienda sokoni ila kwa matembezi yangu madogo madogo ya hapa na pale mimi hutumia miguu.

Nasikiliza muziki wa bongo wa kiafrika, sana sana kutoka Tanzania. Napenda muziki ambazo zimeimbwa na Diamond Platnumz, Harmonize na Rayvanny. Muziki hizi huleta hisia hasa ya kimapenzi na hisia nyingine. Na vilevile hunichangamsha na kuniburudisha.

Naam, napenda kufanya kazi nyumbani, kufanya kazi nyumbani kuna uhuru fulani, hakuna mavazi maalumu yanayohitajika, hakuna wakati maalumu wa kuanza kazi, unaweza anza kazi wakati wowote, na vilevile unaweza fanya usiku ama mchana, unapenda kufanya kazi nyumbani.

Asubuhi nili amka saa kumi na moja, kisha nika nawa uso, baada ya kunawa uso nilikaa ofisini mwangu kufanya kazi zilizobaki ambazo sikuwa nimemaliza jana, baada ya kumaliza kazi hizo nilielekea moja kwa moja kwa jikoni kutengeneza staftahi.

La, sipendi hesabu, ila nimesoma hisabati shuleni napenda science nyingine kama vile kemia, fizikia na geografia. Vile vile mimi hupenda historia na masomo mengine ya kidini.

Napenda kuvaa nguo nadhifu, nguo zinazoniacha kuwa huru, napenda kuvaa nguo za kawaida kwa kazi za kila siku, napenda kuvaa nguo za ofisi kwa jukumu rasmi kama kazi za kiofisi na mambo mengine yanayohitaji nguo hizo.

Napenda kula wali jioni ama ugali lakini mara nyingi mimi hukula ugali kwa samaki ama ugali kwa mboga. Baada ya kukula ugali kwa mboga mimi humalizia na kinywaji kama vile chai nakula matunda kama vile maembe ama machungwa.

La, mimi sivai miwani sababu macho yangu yangali sawa, vile vile jua ya huku si kali hahitaji miwani ya jua, ila nitakapokua na shida ya macho nitavaa miwani, sipendi kuvaa miwani kwa sababu miwani huharibu macho kama huna tatizo la macho.

Mara nyingi wikendi yangu usheeni kazi mingi kama vile kufua, kusafisha nyumba, kusafisha viatu na vile vile kumalizia kazi za wiki ambayo sikuwa nimemaliza. Wikendi yangu huwa na mipango ya kutembelea marafiki na ndugu na vile vile kucheza densi na kucheza mpira wa kambumbu.

Nakumbuka mkuu wangu wa shule mr boku. Mwalimu huyu alikuwa anapenda dini sana. Alikuwa anafundisha biolojia na vile vile alikuwa mcheshi mno. Alinitia nidhamu na kunifundisha vitu vingi ambavyo zimenisaidia kupevuka ama kuishi maisha ninayoishi leo.